Chakula ninacho kila mara nyingi mchana ni mboga na matunda na pia huwa nanywa maji sana wakati wa mchana. Mimi huwa sipendi kula chakula kizito kizito sana wakati wa mchana lakini asubuhi ninapoamka chakula changu cha asubuhi hua ni kizito huwa ni chakula ambacho kiko na kila aina ya chakula kama vile kikona mboga kuna sima ama carbohydrate ama chakula cha kunipa nguvu na pia kuna zile protini, inakua ni chakula ambacho kitanisukuma kwa siku yote. Ndo wakati wa mchana, ninaweza tu kula chakula kidogo kidogo kama vile mboga, papa na pale, kama vile cucumber, ama vile matunda kama vile matunda ya fenisi, maembe, mananasi, mandizi, chakula kama hizo ambazo si ngumu sana kwa kutumika kwa mwili kwa sababu sifanyi kazi ngumu sana. Ikifika tena jioni nakula chakula kingi na chakula ambacho kinahusisha madini yote iliku kuweza kufikisha yale yanayofaa kwa matumizi ya mwili. Wakati wa mchana ni wakati kidogo tu sana nitajipata nimekula chakula kizito labda siku ile nitasikia nina njaa sana. Lakini kwa kawaida, mimi ni matunda tu na mboga na maji kwa wingi.